Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je nina zitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadha ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka bila kuchelewa.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inatulia. Nitatoka nje? Au nikae nyumbani? Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua hapa tu nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kwenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mbua ni za kumpumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto, kwa jioni, watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.